Chakula ninacho kula mara nyingi mchana ni ugali. Chakula aina ugali huwa ndicho ninacho kila maranyingi mchana. Na baadhi ya watanzania wenzangu wengi pia hula chakula cha aina hicho mchana. Ni kama utamaduni wakitanzania.